Napendelea kula wali Hasaa unapoandaliwa vizuri na mboga au nyama Lakini pia ugali nao na upenda hasaa ukiwa na mboga za kienyeji au samaki Kwaufupi napenda vyote ila wali univutia zaidi kidogo wali na nyama Napenda sana wali na nitamu sana.

Ndiyo ninapeda kulima bustani sana hunifurahisha na kwa kuwana mimea inavekua kutoka kutowa matunda au mboga fresh pia ninjia nzuri ya kupumzika kupanta hewasafi na kujifunza ustadi wa kilimo cha nyumbani Kulima bustani hunifundisha uvumilivu, utuunzaji na wamawazo na kufurahia ya kutokuwa na matokewa ya jitihadi zangu. Ninapenda kulima bustani sana.

Napenda mbwa napenda mbwa sana kwa sababu ni uaminifu wachezaji na rahisi kuonyesha upendo Pia napenda jinsi wanavyo wanavyolinda na kuleta furaha nyumbani Hata hivyo paka nao ni wazuri watulivu na wanajitegemea pia ni napenda pia paka.

Naam napiga kura napenda sana kuchagua waongozi wetu na pia ni majukumu yetu kama wananchi kupiga kura Ninapenda pia ninapo ona watu wanavyo jihusisha kwa kupiga kura kwa kuwa husaidia jamii yetu na pia inatupatia mwelekio katika country yetu.

Naam napenda kusikiliza radio sana hunisaidia kupumzika kupata habari na kufurahia mziki au vipindi vya mzugumzo Pia ni njia nzuri ya kuendelea kuunganishwa na kujua kinachoendelea katika jamii Huku nikifanya shuguli nyingine ninapenda kusikia radio sana huwa ninasikia mara karibu zikila siku kwa wiki.

Napenda utulivu na watu wa mtaa wa wangu, watu wengi ni wachangamfu na tayari kusaidiana, jambo linalonifanya nijisikie salama na kukaribishwa Pia, napenda kuwa karibu na huduma muhimu kama maduka na usafiri pamoja na mazingira yanayofaa kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi, ninapenda sana mtaa wangu huniletea furaha.

Ninafanya marafiki wapya kwa kuwa mchangamfu kusikiliza kwa makini, kushiriki shughuli pamoja, na kuwa mkweli na mkarimu. Hii hujenga imani na kurahisisha urafiki mpya. Ninapenda pia tukipatana mara kwa mara ili tunaweza kuongea na kufurahia pamoja.

Kila siku mimi hutumia gari yangu. Gari linanifanya nifike haraka mahali mbalimbali ni rahisi kwa mzigo au safari ndefu na pia linanipa uhuru wa kupanga muda wangu bila kusubiri usafiri wa uma hata hivyo pia nahakikisha kuwa makini barabarani na kupanga safari kwa usahihi. Ili kuepuka msongomano.

Ningependa kupata mafunzo ya uuguzi na huduma za afya kazini kama huduma za wagonjwa waliokuwa wagonjwa sugu chronic care Ufuatiliaji wa dalili na vipimo vya afya, mawasiliano na ushauri wa wagonjwa, ufuatiliaji wa rekodi za matibabu kuwa teknolojia mpya Mafunzo kama ya haya yananisaidia kuboresha ujuzi wangu kutoka huduma bora na kuendelea kwa mtal mtaak kukua mtaalamu anayeaminika sana.

Ninapenda kujifunza mambo mapya sana mambo mapya huwa najifunza kwa kusoma kuangalia mafunzo kuuliza maswali na kufanya mazoezi hii husaidia kuelewa vizuri na kuendelea kukuza ujuzi wangu sana ninapenda sana kujifunza mambo mapya.

Ninashugulikia mda wangu wa muisho kwa kupanga kazi mapema kueka vipa umbele na kutumia mda wa wangalifu hii husaidia kufanya kazi kwa utaratibu na kuepuka stress ya muisho ninapenda sana kushugulikia mda wangu wa muisho kazi mapema ili ni keep time ninapenda sana kujipanga.

Ndiyo ninapenda kucheza ngoma sana huwa inanifanya nijisikie huru kufurahia muziki na kupunguza msongo wa mawazo. Pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kuleta furaha katika siku yangu. Ninapenda sana kucheza ngoma pia na marafiki na familia yangu. Huwa ni wakati mwema na pia huwa tunachukua filamu ili kukumbuka siku baada ya siku kadhaa.

Ndio ninapenda chakula kitamu sana na kukitengeneza, ninapenda chakula kinachoandaliwa vizuri chenye ladha mzuri na harufu ya kuvutia sana Chakula kitamu hunifanya nijisikie furaha na kunifrahisha baada ya siku ndefu nilil nikitokea kazini ninapenda sana chakula kitamu kwa kuwa hunipea furaha sana na.

Mimi hupendelea kutumia wi-fi zaidi Kwakuwa ni rahisi na haraka na yenye garama na fuu kwa kazi na mawasiliano Lakini pia data ya simu hufaa wakati wi-fi haipo au ninaenda sehemu nyingine kwani inanisaidia kuendelea kuwasiliana na kutumia mtandao bila kupoteza mda Ninapenda pia kutumia wi-fi sana kwakuwa ina sevu taimu.

Nina uhusiano mzuri na wazee wangu Nina waheshimu na wajali na kuwasikiliza ushauri wao Tunawasiliana mara kwa mara na wananiunga mkono katika matumizi yangu jambo linanipa amani na mwelekeo wa mzuri maishani Ninapenda sana kuwauliza maswali ninayo ya pata ngumu maishani kwa kuwa wako na experience katika maishani.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kukamilisha masoma yangu ya uguzi na kuwa siene lilikuwa hatua kubwa inayobadilisha mwelekeo wa maisha yangu. Linanipa ujuzi kujiamini na fursa ya kuwa hudumia wengine kwa huruma na wajibikaji nilifurahi sana kukamilisha mwaka jana novemba.

Mimi hufua nguo mara mbili au tatu kwa wiki, hii hunifanya nikuwe na usafi bora hii inategemea pia na idadi ya nguo zinazotumika kwa shughuli za kila siku. Kufua mara hii hunisaidia kuhifadhi nguo, kutumia maji na sabuni kwa busara na kudumisha usafi wa nguo zangu na pia hunifanya niwe kwa kuhisi environment mzuri ya usafi.

Ndoto yangu kubwa ni kufaulu katika taaluma yangu ya uuguzi kwa mtalam bora kukua mtalam bora anayeaminika na kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya watu Pia natamani kupata utulivu wa maisha kuendelea kujifunza na kujenga maisha yenye maana na furaha zaidi pia napenda kukua mwenye furaha na pia kukua na hali njema ya health yangu.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mingi Kwa kuwa chakula kilicho andaliwa kwa njia ya afya na kuchemshwa kuoka au kupika kwa mafuta kidogo kwa sababu kinanisaidia afya ya mwili na kinanifanya nisije nisije mwepesi wa kugonjeka hata hivyo mara chache nachagua chakula chenye mafuta kidogo kwa ladha nzuri.

Nimewahi kujaribu chakula cha kigeni sana. Napenda kuonja ladha mpya na aina tofauti ya vyakula. Kwa mfano chakula cha kihindi, kichina au kijapani. Kuonja vyakula hivi hunipatia uzoefu mpya, furaha ya ladha na ufahamu wa tamaduni tofauti. Kwa kuwa ninapenda kujaribu pia tamaduni tofauti na kujua vile chakula vinaonja.

Napendelea kufanya kazi na timu kwa kuwa ni rahisi na haraka na pia hubadilisha mawazo kunisaidia na kunifanikisha kazi kwa haraka na ufanisi Hata hivo ninaweza pia kufanya kazi pekee yangu pale ninapohitajika hasaa kwa kazi zinazohitaji umakini na uwajibikaji binafsi ninapenda pia kufanya kazi pekee yangu mara kwa mara.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili takriban mara tatu au mara tatu kwa nne kwa wiki. Hii husaidia kuboresha afya, kudumisha nguvu za mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Pamoja, hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu kila siku. Ninapenda sana kufanya mazoezi ya mwili kila wiki.

Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni msimu wa krisimasi kwa kuwa, family na marafiki huungana na pia kusherekea. Huwa tunala mbuzi na huwa tunakula chakula bora na pia huwa tunasaidia kwa msongo wa mawazo. Pia tunapata kudensi, kusikiliza mziki, kuenda outi na pia ni wakati wangu pia wa kuzaliwa na ndugu zangu. Tunapata kusherehekea siku yetu wote wa kuzaliwa. Ni wakati mwema na marafiki na familia yangu.

Mimi ninasoma habari mtandaoni kwa kupitia kwa kwenye tofauti za habari zinajulikana kama vile tovuti za magazeti makubwa ya kenya na kimataifa majukuwaa ya habari kama bbc cnn au ai aljazeera mitandaoni ya kijamii kwa habari za haraka na ripoti za moja kwa moja hii hunisaidia kupata habari mpya kuwa wakuelewa wa mtukio na kuendelea kujifunza kuhusu dunia.

Ninasaidia jamii yangu kwa ujuzi na muda wangu kutoa msaada kutoa elimu za afya kusaidia wazee na wagonjwa na kushiriki katika shughuli za kujitolea pale inapowezekana pia kuwahimiza wengine kuzingatia afya usafi na mshikamano ni sehemu ya mchango wangu wa kijamii.Ninapenda sana kusaidia jamii.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni kukamilisha mafunzo yangu ya CNN na kuweza kutoa huduma bora kwa wagonjwa pia nimeanza nimeweza kujenga uhusiano mzuri na wateja na wenzangu kushugulika kazi za dharura au kwa ufanisi na kuendeleza ujuzi wangu kwa mawasiliano na usimamizi wa kazi. Hii imenisaidia kujijenga imani na kuendelea kuwa mtaalamu anayeaminika zaidi.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya mauwa safi kama waridi au jasmini Inanifanya nijisikie utulivu na furaha na maranyingi hunikumbusha asubui nzuri au mazingira ya amani, nyumbani au bustani Harufu hiyo pia hunipe motisha kidogo na kufanya mazingira kuwaya kupendeza zaidi Ninapenda harufu ya mauwa sana.

Ndio nina ndege wa kufuga nyumbani ndege napenda ndege ya kufuga nyumbani ndege hawa ufanya nyumba huwa hai na yenye furaha kwa sauti zao nzuri na rangi zao zinazo ng'aa pia ni burudani kuangalia wanavyocheza na kuishi kwa pamoja na kunipea hisia ya utulivu na furaha napenda ndege sana na ambayo nikonayo ni kuku Napenda pia kula mayai yake.

Napenda kupaka rangi na pia kuchora shughuli hizi hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu wakutoa mawazo yangu kwa njia ya kipekee Pia hunipa utulivu wa akili, hunipunguzia msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru na mwenye furaha sana, ninapenda vile ambavyo, ninachora na pia napaka rangi.

Ninasharekea mwaka mpya kanisani kisha tunakusanyika na marafiki na familia yangu kwa kuomba na pia siku ya kwanza tuneenda kanisani na after kanisani kushukuru tuneenda kukula na kupika vitoweo na chakula na kujiburudisha ninapenda ambavo tunafungua mwaka mpya na familia na marafiki zangu.

Wakati wa mgogoro na mtu mimi huzingatia kwanza kubaki mtulivu na kushughulika hali kwa akili safi Najaribu kumsikiliza kwa makini upande mwingine ili kuelewa hisia na sababu zake baada ya hapo napendelea kuzungumza na heshima na uwazi nikiwa na lengo la kutatua tatizo baada ya kuongea maneno ya hasira mara nyingine ni kihisi hali inakua ngumu Napendelea kutoa muda kidogo wa kutulia kabla ya kuendelea na mazungumzo Hatimaye lengo langu ni kufikia suluhisho lenye amani na kuelewana Huku nikiendelea kuhifadhi heshima na uhusiano mzuri na mtu huyo.

Napendelea shati kwa kuwa shati nenezavaa wakati wakuenda kanisa ni kazi au pia kila pahali ninapotaka kuenda na pia tishati pia naipendelea kwa kuwa nenezavaa katika siku za wikendi na pia kuenda kusalimia marafiki na familia yangu ninapenda shati zaidi lakini.

Hapa nasipendelei kunywa maziwa labda kunywa yogati sharubati sipendelei kunywa maziwa kwa kuwa niko na alaji ya maziwa lactose intolerance mimi usikia vibaya sana ninapokunywa maziwa na pia ninapelekwa hospitali na hospitali waliniambia nisikunywe madaktari waliniambia nisikunywe maziwa.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni ile ya kusaidia wengine na kujifunza mambo mapya kila siku. Napenda kushiriki maarifa, kushirikiana na watu na kuona machokeo na msaada wangu. Pia napenda kufanya shuguli za ubunifu kama kuchora kupaka rangi au kupanga mambo kwa mpangilio mzuri kwa sababu hufanya ni jisikie furaha na kuridhika.

Tunda langu la kupendeza ni maembe Napenda maembe sana hasa wakati huu wa janwari unapokuwa mda wa maembe ambapo hiko maembe mingi kwa soko Ninapenda maembe kwa kuikula hivyo na pia kwa kuikula kama saladi pia kwa kukula kama jusi Hua ninatengeneza jusi tamu na maembe napenda maembe sana.

Kumbukumbu ambayo nzuri ni konayo shuleni ni wakati tulikuwa tununa math contest na marafiki zangu na pia na walimu tuneenda pia michezoni nina participate kwa kukimbia na pia kwa kucheza mpira na volibo Nilikuwa nindashinda nambari ya pili au tatu ninapenda sana muda huo kwa kuwa ilinipatia kumbukumbu nzuri sana.

Najikinga kwa jua kali kwa kutumia kofia ama kwa kuvaa pia miwani. Ninapenda sana kutumia kofia na miwani kwa kuwa hunizuia kwa jua kali sana na pia inakaa kama pambo na kunifanya nikae vizuri sana na inaongeza ladha kwa mavazi yangu. Ninapenda sana miwani na pia kofia. Pia ninajipaka sun burn kwa kuzuia jua kali kwa ngozi yangu.

Kupunguza matumizi ya plastiki mimi hununua vitu ambazo si za plastiki sana sana ambazo ninaweza recycle na pia sipendi kutumia plastiki kwa kuwa inaharibu mazingira na pia nikitumia plastiki huwa ninaboresha huwa ninaitupa vizuri na nisiiwache iharibu mazingira.

Kuwatia wenzangu moyo, huwa ninawaongelesha na kuwapatia hope na pia ninawaonyesha ambapo wengine wametoka na ambapo na hawa give up, pia ninaongea nao maneno mazuri, na pia ninawaonyesha kuomba na kuamini mungu, ninapenda sana kuwapatia moyo mzuri na kwa kuwa huwasaidia sana.

Zoea nzuri nilichojijengea ni kwa kuomba kila wakati ambapo ninaamka na ninapoenda kulala ninapenda sana kushukuru Mungu na pia kusoma biblia ni napenda kumkumbuka mwenye dunia kwa kuwa anatusaidia na anatulinda vizuri ninapenda sana kushukuru.